Naam mimi huwa napenda kuogelea, nilijifunza kuogelea nikiwa miaka wa tano, sahii nikona miaka zaidi ya ishirini na kadhaa na kuendelea juu. Kuogelea ndo kitu ambayo nilijifunza ya kwanza, kabla hata sijaanza kuendesha baiskeli. So nigependa kusema kuwa ni kweli huwa napenda kuogelea.

Mimi huwa napenda kusoma maoni za watu. Screen time yangu ya hi simu ukiangalia vizuri unapata ni twitter. Ambapo ndo mi huwa muda zangu mwingi wa internet huwa na natumia kusoma maoni za twitter za watu kwa sababu twitter inakaa kuna iko na watu wenye wako na akili kidogo kuligana na facebook. Facebook huko kumejaa wazee so mtandao ule ningependa huwa na huwa napenda kusoma maoni za watu pale mtandaoni am naamu.